Napenda zote kwa sababu ni vizuri kusimamia watu wa kifanya kazi zao, unawaelekeza, unawaambia wanafaa kufanya nini, na pia ni vizuri kuitikia maelezo kutoka kwa wenzako, kwa hivyo ni vizuri kutaka zote, unasimamia watu, unawaonyesha, na pia wewe unaitikia kusimamiwa, unaonyeshwa.